Ndiyo, napenda kutembea kwa mguu. Kutembea kunanipa uhuru wa kufikiria, kupumzika, na kuona mazingira kwa karibu. Wakati napotembea napata fursa ya kupunguza stress, kuongeza nguvu mwilini, na kufurahia upepo safi au mandhali ya asili. Pia kuchembea kuna nipa.